Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo. Siweziishi bila kutumia kifaa cha kompyuta ama tarakilishi. Kwa maana, ninahitaji kufanya uchunguzi na pia kufanya kuangalia mambo katika mitandao. Kwa hivyo, simu na tarakilishi ni vyombo ambavyo siwezikaa bila.

Je unapenda kusikiliza radio naam ninapenda kusikiliza radio kwa maana huwa wanacheza mziki kwa wingi na muziki wa kila aina pia radio wanatoa habari za hivi punde na habari za hivi sasa kumaanisha Ninakua nimeelimika na kujua yale mambo yanayotendeka ama ya nayofanyika wakati ufao na bila kuchelewa na pia wana vichekesho mingi.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kabla ni lale, huwa ni muda wa kutulia na pia ni muda wa kukula. Nikimaliza kukula, ninatulia na ninaeza kutazama televisheni ama sinema kama njia ya kujifurahisha ama kujibamba. Nina watazama televisheni na nikisha maliza, ninaanza kupanga ama kufikiria kuhusu siku ijayo na mambo ambayo nitaweza kutekeleza Kisha baadaye ninaenda kulala.

Aina gani ya keki unayoipenda? Ninapenda keki, keki ninaipenda sana kwa vile ni kitu tamu. Na keki ninayopenda ni keki kama ya strawberry ama keki ya inayoitwa black forest ama msitu mweusi. Ninaipenda kwa ile utamu wake si kali sana na si tamu sana, ndio ninapenda sana. Na pia hii keki isiwe na sukari mingi, iwe na sukari kidogo ili isiwe na hiyo sukari ikiwa mingi inakuwa chachu kwa hivyo saa sipendi hivyo.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Ningependa kujifunza mchezo wa chesi ama mchezo wa kikete. Inakuwa huwa ni mchezo wa kimawazo na ambao unasaidia mawazo ama mtu akili kuweza kukua na kufikiria na kwa hivyo ningependa kujifunza ili niweze kujua hata jinsi ya kucheza kimaisha Kwa vile maisha ni mchezo wa kupanga na kupangua na mchezo wa kufikiria na kuwaza mbele. Kwa hivyo huu mchezo wa kete ningependa kujua ili ni ujue vipi ya kupanga mambo hata kabla iweza kuanzishwa na weza kujua kupanga kesho yake ama hata mtondo.

Unafanya nini ili kujitunza? Kujitunza ni jambo la muhimu na mimi nina hakikisha, ninaishi kwa usafi, niko na nguo safi, niko na nguo mpya, niko na nguo rembo. Na mimi mwenyewe hata kimawazo na kiakili, niko na umakini. Ya kwamba ata marafiki wao ambao natembea wao ni marafiki wema na si marafiki wa kunipotosha. Kwa hivyo hii inanisaidia kwa maisha yangu pia inakua ni maisha ya usafi na maisha ya amani bila ugomvi wowote.

Kinywaji gani cha baridi unachokipenda? Ninapenda kwenywa wa soda ama juisi. Kwa vile mtu akiwa na kiu sana hua unakata kiu ukikunywa soda na pia ni tamu. Unaweza kuikunywa wa pole pole, kiu yako ikaweza kuisha. Na soda pia inakua tamu na pia ni kinywaji cha sherehe. Haina haraka na mkiwa na hata wengi ni utamu wa uongezeka zaidi.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Kukiwemo hewa ikiwa ya baridi kali, mimi huvalia nguo nzito. Ili kujipa joto na pia kujikinga kutoka kupata magonjwa. Kwa hivyo ninavalia nguo nzito na huwa ni wakati mwema wa mtu kutulia kwa nyumba na kutazama sinema. Ukipitisha wakati na kutulia na kuwaza. Na kwa nyumba pia naweza kuwasha jiko ili iweze kunipa joto na kusiwe na baridi.

Tunda lako la kupendezwa ni lipi?. Ninapenda matunda ya machungwa na pia ndizi. Na pia papai. Kwa vile ni hayo ni matunda ambayo yanisaidia kunipa afya njema. Na pia si chachu. Ni matunda tamu. Ninanapo itukunywa ama kukula yanipa utamu. Kwa hivyo ninapenda mandizi, machungwa na hata paipai. Kwa vile inasaidia kunipa afya njema.

Je, unapenda hadithi za ajabu. La hasha hadithi za ajabu zaweza kushtua na zaweza kumpa mtu usiku ama ndoto za kushtua. Kwa hivyo sizipendi kusikiliza wala kutazama hadithi za ajabu ili zisiweza kunisumbua katika kulala na kunizuia nisipate usingizi, unaotosha ama usingizi, unaofaa. Ni heri hadithi nzuri za mawazo mema ili niweze kupata mawazo mazuri.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Katika maisha yangu niliweza kufurahia sana, nilipoweza kupita ama kufaulu katika masomo yangu ya chuo cha sekondari. Na nikaweza kuhitimu ama kupata wezo wa kuenda chuo kikuu. Ilikuwa jambo la furaha sana. Kwa vile nilijuwa nikiweza kuenda chuo kiku, ninapata uwezo ama ujuzi wa kuweza kufaulu katika maisha. Kwa hivyo hilo ni jambo la muhimu, ama nitukio muhimu sana katika maisha yangu na ninaipa ule ule kipaumbele na pia ku kuthamini sana.

Unapendelea baridi au joto Sipendi joto sana wala sipendi baridi sana Ningependa hewa iliyo pale katikati Si joto sana wala sio baridi sana Kwa vile kukiwa na joto sana Pia mwili unapata haujatulia Kila wakati ni kujikuna Kila wakati wasumbuka na joto na pia kukiwa na baridi pia wapata unahitaji kuvalia manguo mzito Pia mwili unakuta umedhoofika. Kwa hivyo mimi ningependa hewa iliyo mle katikati ile niweze kuwa kuishi na kufanya mambo Kwa ile hali inayostahili.

Lugha gani ungependa kujifunza? Ningependa kujifunza kihishpania ama kichina. Kwa vile kihishpania ama hata kifaransa ni lugha ambazo zina watu uzungumza katika inchi mingi. Kwa ivo ningependa kujifunza kifaransa, kihishpania na kichina ili niweza kuzungumza na pia ninaposafiri katika nchi kadha kwa kadha nitaweza kuzizungumza kwa urahisi na kwa usafi vizuri.

Je, unapenda chakula cha haraka. Naam, ninapenda chakula cha haraka kwa sababu inasaidia mtu kutopoteza wakati. Unaenda, unapokea chakula chako kama ni chips ama samosa. Na wewe unatoka na chai ama kahawa bila kupoteza muda. Kwa vile, ukieza kuwa uko na haraka, utapata chakula chako ikiwa tayari na unaipokea kwa muda ufaao.

Naam, jee, umewahi kutembelea ziwa au mto. Naam, nimeweza kutembea kwa mto kwa vile mahali, kuna mahali, kuna vichaka, na mito inapita, na pia kuna ziwa. Na, nimeweza kuenda safari za kutembea kwa ziwa, ili kama shule, ili tuweza kuziona, na pia kujiviinjari. Kwa vile nimeona mito, na nimeona ziwa.

Je, unapenda kujifunza historia naam ninapenda kujua mambo ya hiki historia, ndivo niweza kujua jinsi, mambo jinsi mambo ya mebadilika na pia kuelimika katika yale mambo ambayo ya metendeka pale kale. Ni vyema kujua mambo jinsi ya naendelea kubadilika na pale ambapo tumetoka na pia mambo ambayo ya naendelea kubadilika kiuli mwengu.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Moja wapo ya changamoto ninazo patana nazo kazini ni kwamba wakati mwingine kazi inatakikana kwa haraka mno. Na ikiwa kazi inapati inatakikana kwa haraka inabidi mtu afanye kazi kwa haraka ili umalize. Lakini sasa teno ukifanya kwa haraka unapata makosa inafanyika ama ya makosa inakuwa kwa wingi sana. Ambayo haistahili kuwa hivo Kisha unapata kazi inayofanywa na watu wengi ni rahisi sana iwe na makosa. Ama pia unakuta mahali watu pia wengine wanafanya mambo kwa upole sana na unakuta kazi inavutwa sana badala yq kumalizwa kwa wakati ufaao.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Ninapenda rangi ya kijani kibichi na samawati na pia rangi nyeupe. Hizo rangi ni rembo katika nyumba na pia si rangi za giza. Ni rangi zinaonyesha mwangaza vizuri na rangi zinaonyesha urembo wa kitu.

Unapenda kununua nini zaidi? Ninapenda kununuwa vitu tamutamu kama cake kama manguo mambo ambayo yananifurahisha Ninapenda vyakula Ninapenda vitu rembo rembo na vitu za kunifurahisha Kwa hivyo manguo ninapenda kununuwa Ninapenda kununua chakula vyakula Makeki Kwa vile zinafurahisha.

Aina gani ya filamu unazipenda? Ninapenda filamu zile za kivita ama action. Na pia filamu za uchunguzi zile wanaziita investigation. Na pia kuna zile filamu za historia ama pia documentaries. Hivo kama doqumentari zinaweza kuniarifu ama kunifundisha yale mambo imepita ya kihistoria na pia hivi vingine vya uchunguzi Naweza kujua ama kuwa na jinsi ya uchunguzi ama mambo imefichika inaweza kufichuliwa nazo za kivita nizakufuraha Njiya ya kujikinga na pia furaha.

Je, umewahi kufuga mnyama? Naam, nimewahi mfuga mnyama kama mbwa na paka, hata mbuzi na ngombe. Nimeweza kuziweka na niliziweka kama pet. Kwa hivyo, nimeweza kuzichunga na kuviangalia. Na huwa ni wanyama wazuri wa kusaidia mtu kuwa asiboeke ama pia awe awe mtu wa wa mambo hapa na pale. Nimeweza kuwaweka na wanasaidia mtu kufurahi na mtu kuwa kuwa na mambo ya kufanya kushughulikia kila siku.

Jee, unapenda kuchora au kupaka rangi Ninapenda zote ninapenda kuchora kwa vile kuchora inaeleza ama inaonyesha ubunifu ulio wa akili na mtu anaeza kuchora ile picha iliyo kwa akili. Nayo kupaka rangi ninapenda kwa vile ni njia pia yaku mtu akiwa amechoka ni njia mzuri ya ku kutoa mawazo mengi na pia ni njia ya kuonyesha ama kuthibitisha ubunifu wangu. Ninapenda kuchora na pia kupaka rangi Hapa na pale.

Unavyolea nyuele za kwa mara ngapi, nyuele yangu huwa ni naiacha iendelea kumea bila kuikata Kwa vile mimi ni napenda nywele Kwa hivyo huwa siikati mara mingi Napenda kukana nyuele kwa vile nywele mrefu ndio urembo na kwa hivyo ni naiacha iendelea kumea, hivyo ni ndevu ama nywele ya kichwa pia naiacha imee.

Sera gani ya kampuni unaiona muhimu. Nivyema wafanyikazi kulipwa kulingana na bidii yao. Na pia wanafanyikazi wanastahili kuongezwa mishahara baada ya muda fulani. Kwa vile mfanyikazi aliye kuwa na motisha, amepewa motisha wa kufanya kazi. Unapata ni muadilifu na pia ni mbunifu. Kwa hivyo anastahili atoshelezwe kimshahara. Na pia aweze kupewa wakati wa kufaa, unaofaa, aweze kutimiza yale angependa ama yale ubunifu wake kutimiza malengwa yake. Kwa hivyo ni mzuri mfanyikazi kuwachwa apewa muda na apewa nafasi ya kujieleza na kutimiza malengo ambayo yako mbele yake.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza mchezo wakete ama mchezo wachesi ili kwa vile huo mchezo unasaidia kima wazo na unasaidia mtu kwenye kufikiria. Uo ni mchezo mmoja ungependa kujifunza na pia ungependa kujifunza luga luga ya kimataifa kama kifaransa na kichina na kishpania. Hili niweza kuzungumza na wageni na pia nikiweza kutembea niweze kuzungumza luga tofauti tofauti.

Mboga gani unazopenda kula? Ninapenda kula mboga kama sukuma wiki Kwa vile ni mboga ambayo ya kijani kibichi na imeweza kujaa na kusaidia mwili katika kujipa kutengeneza damu Ninapenda kula mwizo mboga na pia kuna zile wanaziita spinach kwa vile inasaidia kutengeneza damu na pia ni yenye manufaa katika afya na mwili wa mtu ninazipenda kula hizo. Na pia kuna matunda mengine ambayo ni napenda kula kama machungwa, kama paipai, kama nanasi, kwa vile zinasaidia kimwili.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamuka Niamkapo hivi ninapenda kuenda kuoga na kujiosha ili niwe msafi na niwe tayari kuanza siku yangu Kisha ninakunywa maji napiga kikombe cha maji ili kabla nianze siku ili niweze kuwa tayari Baadae ninaenda kusoma, bibilia na pia kuomba mungu ili nieza kuanza siku yangu na maombi baadae ninaanza kunywa chai ama kahawa na kisha baadae ninaelekea kazini ambapo ninaanza siku yangu kwa bidii na inakua ni siku ambayo nimeanza kwa mawazo mazuri na pia kwa nguvu kwa kunywa kiamshakinywa kiamshakinywa kimetosha na pia nimenawa na maji baridi vizuri.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Tunapenda kupatana na kupiga gumzo, tunaweza kuenda kujivinjari, tunaeza enda pia sherehe, tunaenda kupiga pia stori ama gumzo, tunaongelea mambo ya kitaifa, mambo ya kimataifa, mambo ya michezo, tunaongelea mambo ya vyakula, tunapenda kupatana ili tuweza kuelimishana yale mambo mtu anapitia ama mahala mtu anafanya kazini ili tuweze kuelimishana na kufunzana na pia kusherehekea pamoja.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Naam, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa vile hiyo ndiyo njia ya tunayeleweshana kuhusu inchi na mwelekeo wa inchi na ni vyema kujua jinsi inchi inaelekea ama viongozi wa inchi wanafanya kazi na inakua ni njia ya kuhelimishana na pia ni njia ya kuelimishana kuhusu mambo ya kimataifa na pia mambo ya biashara, na mbia mitendo ama vitendo na pia matendo ambayo yanabadilika. Kwa vile watu wanaeza kuzungumza kuhusu njia ambazo zinatendeka kimataifa na ninaeza kujua. Na pia sheria zinapoenda kubadilika na pia sheria mpya na sheria zinapobadilika inakua ni njia mzuri ya kuelimishana.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Ninapenda mahali pa kimya kwa vile sipendi kelele na pia kelele inafanya mtu haezifanya kazi na pia inasumbua akili Kwa hivyo ni heri kuwa mahali pametulia na mahali kimya ili mtu akifanya kazi uko na uwezo wa kufanya kwa vizuri pia kwa kimya na bila usumbufu ama ugomvi wowote, kwani mahali kuna kelele, ugomvi haukosi, pia hasira hazikosi, na pia kazi haiweI kufanyika vizuri.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Hilo ni jambo ambalo linabadilika kila siku kwa vile ina inalingana na ile kazi ama ile wakati muda ni nao. Yaweza kuwa ni risali moja, yaweza kuwa ni ma ma saa mawili. Kwa ni ninaingia mtandaoni ile wakati niko sijashikika kikazi wala sina mambo mengine yamenishika. Kwa hivyo ni naweza kuwa mtandaoni kwa risali moja ama masaa mawili. Na huwa ninaingia wakati nimetulia na sina mambo mengi ya kufanya na sija shikika.

Nini kitafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kazini kunastahili kuwa na mazingira ya utulivu, hakuna ugomvi, Nam pia watu wae watu wa kushikiliana na kusaidiana, na pia watu wenye kupenda amani. Wasimamizi, wanastahili kuwa watu wenye utu, na siyo wakali kwa wafanyikazi. Mishahara, inastahili kulipwa wakati ufaao, na pia kuna zile bonus watu wanasaili kupokea na watu pia maoni ya watu inastahili kukubalika ili kila mtu ajue na atambue kwamba ako na nafasi kila mahali na pia kazini anatambulika na anajulikana na ako na nafasi yake kazini na hiyo inasaidia kuwa na kutengeneza mazingira ifaayo kazini.